Napenda kuimba. Kuimba ni wakati ya mbapo unapotoa sauti, ukifululiza maneno, na pia wimbo ni jinsi ya kuweza kutoa hali ile ya mafikra yako unaweza kuyanakili katika sauti. Ninapenda kuimba sana kwa sababu kuimba ni jambo mbalo ni nalo lipenda kutoka moyoni yani ni talanta yangu ambayo nimeishi kuwana kwa mda mrefu. Ninapenda kuimba wakati ninapo lala, wakati ninapo fanya shuguli zangu, wakati ninapo tembea, ninapenda sana kuimba. Uimbaji unaheza kuwa na mafanikio katika mambo zaako kwa sababu unapo imba unaheza kujiondoa katika msongo wa mawazo. Unaweza ukajitenganisha na mambo wambayo hayafai kwa mfano unapo jikusisha katika uimbaji Unajipata kwamba wakati wako mbao hauna jambo la kulifanya unaweza kulitumia kwa mambo wambayo hanafaa mambo wabayo hayana maafa kama kwa mfano utumiaji wa madao za kulevia Pia wakati unapo imba unaweza ukapata ikiwa kama ajira yako ukawa mtu ambaye anatunga nyimbo na unapozitunga nyimbo zile na kuzimba Pia unaeza ukaziuza kwa wale ambao watazipenda sauti yako na watapenda maneno ambao umeanakili pale unakua msani na jinzi ya kuwa msani ni kwamba unatua nyimbo zako ambazo hazijaweza kuimbo na mtu muingine ya yote na pia unapofanya uuzaji ule unapata feather za kujikimu maitaji yako Pia kuimba kuna mafaida nyingine ambayo unaweza ukatembea mataifa mbalimbali kwa sababu ya wimbaji na kwa mfano unapokuwa mwimbaji ama msani ambaye amekoma katika idara hiyo ya wimbaji Unaweza ukatembea mataifa mingini ilikuenda kuwaburudisha Pia unaeza enda pale kama ni nyimbo za kumsefu mungu unaeza pale unamsefu mungu wakati waibada na unaeza kujua mambo mingi katika mataifa mbali mbali na pia unapojiunganisha na kuweza kutukungena watu wengine Unaeza ukapata marifa na pia jinsi usanii wako unavyoendelea na jinsi unavyoendelea kukomaa unazidi kumba unenda ukidumisha uimbaji wako Kuimba ni kwanafasi ni kwanjia nyingi sana kwa mfano unaweza ukaimba nyimbo za kumsifu mungu mbazo ni zaibada Unaweza ukaimba nyimbo za kujiborodisha mbazo ni nyimbo watu wanapenda kuzimba wakati zingine zinamaadili mema Kuna nyimbo zingine pia unaweza ukaimba tu ili weze kupeana mafunzo Kwa mfano unapo putaka kueleza watu kuhusu maadili ya mahali ambapo umetoka ama maadili mema ya jinsi fulani ile unaweza ukailimisha kuhusu siyasa, maadili mema ya nyumbani, maadili mema ya kila mahali tuunawezo pia ukakuwa msanii bora. Napenda kuimba wakati unapenda kuimbia nyimbo pia za watoto Ninapo katu hivo bila kufanya dembo lalote ninapenda kuimba Ninapo penda kuimba ninaweza kuafunza watoto wadogo nyimbo za kuimba wakati pia wawo anafurahia wanaweza wakaziimba wakati pia wawo wakoshuleni wakaziimba wakua katika ibada Pia wakaziimba wakati wanapofanya michezo yao watazifanya zile nyimbo Uimbaji ni pia unaeza kuwa na vikundi maalumu ambavyo ni vya wasani pekeao na wasani wale uweza kukuzana kiakili na kitalanta wanaeza wakaelimisha mtu, jinsi unavyo faa kuimba, jinsi unavyo faa kuimba, jinsi unavyo faa wakutakavi weza kuhuzwa, jinsi unavyo faa unavyo hitaji kuvitumia, unapo rekodi zile nyimbo, na unapata kwamba utaheza kutoa uimbo ambao ni uimbo za biti kapisa. Ninapenda sina tena kuimba wakati, ninapofanya shugli zangu za, ninapofanya mazuwezi, ninapenda kuimba kwa sababu. Naniweza ni yaka nisaidia katika kutofikiria sana kusu mazoezi na nisijini kachoka kwa hivyo ninafanya mazoezi yangu wizuri na bila kuchoka na akili yangu kwa himetulia.

Kwanza kabisa tutaeza kujua na maana ya wasilisho Wasilisho ni ma ni jambo ambalo la kueza kuma kuezesha mahusiano bora na maranyingi huwa ni baina ya mzungumzaji na hadhira yake Unaeza kua unawasilisha mambo mengi jinsi utakavo ya penda Unina hisi kwamba mawasiliano ni jambo ama wasilisho ni jambo la maana sana kwa sababu unaweza ukakihutubia kikundi kidogo cha wafanya kazi wenzako na au ata hadhira kubwa kwenye mikutano ama mashuleni na unaweza pia ukawahuthu ukawahath ukawahutubia watu kwa mahali wa wamekaa wengi kwa mikutano hiyo ama kwa hadhira ambayo inawatu wengi jumuia kubwa mawasilia mawasiliano haa usaidia ujumbe wako kwa uwazi na kwa ufupi Unaweza ukaeleza ujumbe wako kwa undani na hili nilinamaanisha kwamba utaweza kulieleza faida yake Utaeza kueleza kwa undani kabisa maana ya juu maana ya ndani na hayo yote ukiwa wasilisho linaweza kukusaidia pia Ukaweza kujiunganisha na wengine kwa namna ya mazungumzo na utaweza kujua mambo mengi ambayo pia haukua unayafahamu na utapata pia kuna faida na hasara za wasilishaji Lakini hisia zangu hapa ni faida inazo zileta, zinazo letwa na uwasilisho na faida zingine ni kwamba unapata ujuzi bora kwa ma wasiriano Utapata wakati mwingine unapo jipata umeanza ama umetanguliza kuwa na wasiliano kwa mara ya kwanza Utapata kwamba mawasiliano yako hayata kuwa bora zaidi kwa sababu wakati mwngine unapata kwamba unawasiwasi mwili wako sauti yako inatitemeka mawazo yako ya mekupotea na unapata kwamba hautoweza kujiwasilisha kwanjia inayofaa hivu unapo pata kupata wakati wa mawasiliano wakati mwingi ama kwa hadhira kubwa Unaweza ukajijua kujieleza na pia ukajua mawasiliano bora utakapo pata hadhira wako ambao wamechangamka, mnaweza mkajibizana, mnaweza pia mkabadilishana hisia na unajipata kwamba ujuzi wako unaendelea ukidumishwa na utapata kwamba umeelewa zaidi jinsi ya kuwasilisha wengine. Pia, unaweza ukapata kazi ya kueza kuwa katika mwanahabari, unaweza kuwa mtu ambae, yanafanya anafanya kazi yake wakati wote, wakueza kuwasiliana. Pia unaeza pata waka kazi pale katika sehemu ama nafasi ya ya simu, ujieleze, paka mpuni yanaohitaji simu na kuelezea kuelezea wale wateja wao, unaeza pata ukapata kazi ile, juu kwa sababu umepata maadili mema ya uhusiano. Na pia unaweza ukapata mbinu za uwasilisha jibora Kwa mfano, kuna wakati unapo wasiliana na watu wengine, unapatanga mbinu Kwa wakati, kwa mfano, unapo wasiliana na watoto, utapata mbinu Kwa mba, lazima utumie hadithi, lazima utumie lugha ya ucheshi Lazima pia utumie luga ambayo ni balagha Kwa sababu unapoelezea watoto unafaa utumie luga ambayo ni fupi ya uyambayo inawazi bora Kwa sababu watoto wata hawataweza kudumisha wakati wakukaapale kwa muda mrefu Lakini unapoeleza kwa ufupi watafirahia na pia wataweza kuelewa haraka na ninahisi kwamba wasilisho unafaa kua unafanywa kila mahali na kwa sababu unapodumisha wasilisho wako lako na watu wengine na pata kwamba unaweza ukajua mambo ambaye haukua ya jua Unapo jiunga na hadhira wa tofauti tofauti kwa fa kwa mfano Wewana wakati unapo jiwasilisha kwa hadhara ya ya katika kanisa umati Unaweza ukajua kwamba umati huu je wanapenda nini umati huu wanapenda uhusishwa katika njia gani Utapata wengine hawapendi kuhusishwa wanatapenda tu Unapo wazungumzia wa wao wakiwa menyamaza Pia utapata wengine wanapenda kuzungumza wanapo jibizana kama ni mandhari ya shuleni Kwa hivo utapata mbinu aina nyingi za kueza kuzungumza na hadhira kubwa na kuwajiwasilisha kulingana na mahali ambapo unapofanya uwasilisha aje.